Katika kazi yangu, natamani kufikia hatua ya maendeleo ya juu na kuridhika binafsi. Si kwa cheo pekee, bali kwa mchango ninaotoa. Lengo langu kubwa ni kuwa mtaalamu anayeaminika, mwenye ujuzi na uzoefu wa kutosha kiasi cha kuleta mabadiliko chanya katika eneo langu la kazi. Nataka kufikia maali ambapo mawazo na juhudi zangu zinatambulika na zinaweza kusaidia kuboresho utendaji wa taasisi au jamii kwa ujumla.

Ndiyo nimesha wahi kufanya kazi ya kujitolea na ni uzoefu ulio niachia mafunzo na hisia nzuri sana. Nilijitolea kusadia katika shughuli za kijamii kama kuchangia usafi wa mazingira na kusaidia watu wenye mahitaji maalumu katika jamii. Kazi hiyo haikuwa ya kulipwa lakini ilinilipa kuridhika moyoni kwa sababu nilikuwa nafunya jambo lenye manufaa kwa wengine. Zaidi ya yote, kazi ya kujitolea ilinijenga kimaadili na kunipa furaha ya ndani. Iliniongeza shukrani kwa yale niliyokuwa nayo na kunitia moyo wa kuendelea kusadia pale ninapoweza.

Nashiriki katika jamii yangu kwa njia mbali mara zinazolenga kujenga mshikamano na kuleta maendeleo ya pamoja. Kwanza kabisa, hujitahidi kushiriki katika shughuli za kijamii kama mikutano ya kijiji, au mtaa. Kazi ya za usafi wa mazingira na shughuli za maendelo ama kuchangia miradi ya jamii. Kushiriki shughuli hizi hunifaya nijisikie kuwa sehemu ya jamii na hunipa nafasi ya kutoa mawazo na mchango wangu. Zaidi ya hayo hushiriki katika jamii kwa kuhimiza na kuwa mfano nzuri, hasa kwa vijana. Huwa nawapa moyo wa kuthamini elimu, kufanya kazi kwa bidii na, kuwa na maadili mema. Wakati mwingine kushiriki si lazima iwe kama mahali, bali kwa maneno ya kujenga, kusikiliza na kuwa tayari kusaidia pale unapohitajika.

Napenda kula nje ya nyumbani katika migao midogo au sehemu tulivu ambazo zina mazingira ya kupendeza na chakula cha nyumbani. Migao ya aina hii hunipa hisia ya ukaribu na utulivu na mara nyingi chakula chake huwa na ladha asili na ya kukumbusha chakula cha nyumbani. Pia hupenda sehemu hizi ambazo zina huduma nzuri na watu wakarimu kwa sababu hali hii huongeza furaha ya kukula.

Juisi ya matunda ninaopenda zaidi ni juisi ya embe, ingawa naipenda pia machungwa zabibu na matunda mchanganyiko juisi ya embe inaladha tamu, yenye asili na yenye harufu ya kipekee, inayonifanya nijisikia baridi na furaha pale ninapoikunywa ni juisi inayonipa nguvu kidogo na inafanya vizuri pale ninapohitaji kitu cha kinywaji chenye vitamini na ladha nzuri.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni juisi ya embe. Kwa sababu inaradha tamu yenye asili na hunipa hisia ya baridi na faraja pale ninapokinywa Juisi hii ni kinywaji chenye vitamini nyingi na mara nyingi huchangia hisia nzuri za afya. Kila subuhi napenda kunywa juisi hii kama sehemu ya kifungua kinywa changu au wakati wa mapumziko ya mchana pale kazini. Radha yake inafaa vizuri baada ya kazi au shughuli za mwili. Ikitoa raha na kurahisisha kupumzika wa kidogo. Nilijua kusuhu juisi hii kupitia familia yangu Hasa wazazi wangu waliokuwa wakipika juisi hii ya matunda nyumbani Mara nyingi walinipikia juisi ya embe nikiwa mdogo na radha yake ile ile imebaki ya akilini mwangu hadi leo Baada ya kunywa juisi hii nahisi furaha utulivu na nishati kidogo ni kinywaji kinachonipa kurizika na hufanya siku yangu kuanza kwa hisia nzuri Kwa kweli kunywa juisi ya embe ni kama dawa ndogo ya furaha na afya kwa siku zangu.

Chakula cha jadi ni nachopenda zaidi ni ugali uaoliwa na mboga za asili na mchuzi wanyama au samaki. Ugali ni chakula cha msingi katika tamaduni nyingi na napenda kwa sababu hunipanguvu, ushibisha vizuri na uchanganyika vizuri na aina mbalimbali za mchuzi. Ladha yake ya asili i na unyevunyevu wa mchuzi ufanya chakula iki kiwe cha kuridhisha sana. Zaidi ya haya, chakula cha jadi kinadhamani na lishe na afya, kwani ujumuisha mboga na faka na proteini kwa ueno mzuri. Kwa hivyo, sio ladha ya chakula iki inayonifurahisha, bali pia nifaida zake za kiafia na kihisia.

Kwa upande wangu, napenda kutazama michezo zaidi, ingawa pia na dhamini kucheza mchezo pale ninapo pata nafasi. Kutazama michezo hunipa burudani kubwa hasa ninapo tazama mpira wa miguu, huwa nafikiriwa na ushindani, mbinu za wachezaji na mshikamano wa timu. Pia kutazama mchezo hunipa nafasi ya kupumzika, kufurahia na wakati mwingine kushirikana marafiki au familia kwa kujadili mchezo.

Timu ya michezo ninayofuata zaidi ni simu ya soka ya klabu ya Simba Sports Club. Ingawa mara nyingine hufuatilia pia timu ya taifa au timu zingine za ligi kuu. Napenda Simba Sports Club kwa sababu inajulikana kwa historia yake ndefu, mashabiki wake wengi na kiwango cha ushindani kilicho juu. Kila mechi ya Simba Sports Club huwa na msisimko mkubwa kwangu. Sio tu matokeo bali pia kwa mbinu za wachezaji, mashambulizi ya kuvutia na mshikamano wa timu.

Ninapendelea viatu vya starehe na vya kudumu ambavyo vinafaa kwa shughuli za kila siku na pia vinapendeza kuona. Kwa mfano napenda viatu vya mchezo sneakers kwa sababu vinatoa faraja, vinaweza kutumika kwa muda mrefu bila kuchosha miguu na vinafaa kwa matembezi kazi na shughuli za kawaida. Zaidi ya hapo napenda viatu vinavyofaa kwa misimu na hali ya hewa. Mifano viatu vilivyo na hewa nzuri wakati wa joto visivyoingiza maji pale mvua inanyesha.

Uzoefu wa kushangaza niliopata ni pale nilipopata fursa ya kutembelea mlima kiliimanjaro. Ingawa sikuwa natarajia kupanda mlima huo. Fursa hiyo ilinifungua macho kwa uzuri wa asili na changamoto ya kipekee ya mwili na akili. Kila hatua ya kupanda ilikuwa na mchanganyiko wa furaha, uchovu na mshikamano na wenzangu waliokuwa pamoja nami. Nilishangaa kuona mandhari za ajabu kutoka sehemu ya juu, mawingu chini yetu, milima mingine mbali mbali na hali ya hewa iliobadilika haraka. Uchovu huo ulikuwa wa kihisia pekee kwani ilinifundisha uvumilivu kushirikiana na wengine na kuthamini kila hatua ndogo za mafanikio.

Napo shugulikia kazi za dharura, huwa natumia mchakato wa haraka lakini wa utaratibu ili kuhakikisha zinatimizwa bila kufanya makosa. Kwanza ujaribu kubaini haraka kiwango cha dharura na ni lini kazi inapaswa kufanywa. Kazi zinaweza kusubiri wacho kwa wakati mwingine ili nishugulikie kwanza zile zinahitaji matokeo haraka. Zaidi ya hapo ujaribu kubaki na utulivu na kuepuka msongo wa mawazo. Fanya kazi haraka bila kupanga na kufikiri naweza kusababisha makosa. Kwa hivyo, ata dharula huwa na mbinu ya atua kwa atua kubaini kupanga kushirikiana na kisha kutekeleza.

Ninapendelea mfumo wa Android ingawa pia nafamu faida ya iOS. Android hunipa furu zaidi ya kubadisha mipangilio kuchangua programu na kutumia simu kwa namna ninayopendelea bila vizuizi vingi. Pia kuna aina nyingi za simu zinazotumia Android. Hivyo ni rahisi kuchagua simu inafaa bajeti na mahitaji yangu. Zaidi ya hapo napenda mfumo wa Android kwa sababu unanganisha vizuri hudumu za Google, unaruhusu kuifadhi faili kwa urahisi na mara nyingi unakuwa wa betri zinazodumu kwa muda mrefu zaidi kulingana na modeli. Pia kuna uwezekano mkubwa wa kutumia programu mbalimbali bila vizuizi, jambo linalofanya niwe na uhuru katika kila jambo ninahusiana na simu yangu.

Rafiki yangu wa karibu zaidi ni mtu niliyefahamiana naye nikiwa shuleni wakati wa masomo ya sekondari. Tulikutana darasani tukaanza kwa mazungumzo ya kawaida kuhusu masomo na taratibu. Urafiki wetu ukaimarika kutokana na kushirikiana sana katika kazi za shule na shughuli za kila siku. Kadri muda ulivyopita tuligundua kuwa tunafaana katika mawazo, malengo na hata namna ya kutazama maisha. Tulikua tukifanya mambo mengi pamoja kama kusoma kwa pamoja kushirikiana katika michezo na wakati mwingine tukawa tukizungumza, kuhusu maisha ndoto zetu na changamoto tulizokua tunapitia urafiku wetu hukuwa wa furaha tu bali pia wakusaidiana katika nyakati ngumu Tulijifunza kusikilizana, kushauriana na kupeana moyo pale mmoja wetu alipokuwa amekata tamaa Kinachomfanya awe rafiki wa kweli ni uaminifu, uaminikaji na moyo wa kuelewana ni mtu ambaye anaweza kuniambia ukweli hata pale unapouma Lakini kwa njia njema ya kunijenga. Pia ni mtu anaejua kunisimamia kuniheshimu na kunikubali jinsi nilivyo bila kunihukumu Kwa jumla, ningependa kusema kuwa rafiki yangu wa karibu ni zawadi kubwa katika maisha yangu amechangia sana katika kunijenga kimadili na kunifaya nijisikie kuwa sina safari ya maisha peke yangu. Urafiki wetu ni wa dhamani na kwa sababu umejengwa juu ya heshima, upendo na mshikamano wa kweli.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, huwa najitahidi kuwa na mpangilio nzuri na nidhamu ya kazi. Kwanza kabisa, huanza kwa kupanga kazi zangu mapema kwa kuandika orodha ya majukumu na kueka kulingala na vipaumbele. Hii hunisaidia kujua ni kazi gani ni ya muhimu zaidi na inahitaji kufanya kazi badala ya kufanya mambo kwa kubahatisha.

Kwa upande wangu, napenda kuzumuza kuhusu siyasa kwa kiasi, asa pale mazungumzo ya yanapokuwa ya kujenga na yenye heshima, saisa nisehemu muimu ya jamii kwa sababu zinaathiri maisha ya kila siku ya watu kama umaendeleo, elimu, afya na haki, kujadili siyasa unisaidia kuelewa mitazamo tofauti, sera mbalimbali na changamoto zinazokabili jamii au inchi.

Mnyama wangu wa kufugwa ningependa kufuga ni mbwa wa rangi ya kahawia yenye mweupe kidogo. Ningemchagua mbwa kwa sababu ni mnyama wa uaminifu, mnyenyekevu na anayeweza kuwa rafiki wa karibu na familia. Mbw huyu ningemfikiria ana sura ya kupendeza, macho makubwa yanayonga na manyoya laini ambayo yanapendeza kuguza. Tabia zake ningemfikiria huwa ni mwaminifu, mlinzi mzuri na mchangamfu. Mbwa huyu angependa kucheza, kukimbia na kucheka kwa njia yake ya mbwa. Na pia angekua karibu sana na familia, akitoa hisia ya usalama na furaha Mara nyingine, mbwa huweza kufanya mambo ya kuchekesha kama kurukaruka kwa mshangao pale unapoimba au kucheza mpira Jambo linaloongeza furaha nyumbani Napenda wanyama wakufugwa kama mbwa au paka kwa sababu wanaleta urafiki, furaha na upendo bila masharti wanaeza kuwa rafiki wa kweli kukupa faraja pale unapokuwa na huzuni na pia kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo Kwa njia hii ya kucheza na kuhudumia, wanyama wa kufugwa hufundisha huruma, uvumilivu mshikamono wa kipekee kati ya binadamu na wanyama.

Mara nyingi napendelea kufanya mazoezi asubui ingawa pia baadhi ya siku huenda nikafanya jioni kulingana na ratiba kufanya mazoezi asubui hunipa faida nyingi, hunisaidia kuamka vizuri, kuongeza nishati na kunipa moyo ya kufanya kazi ya siku nzima Asubuhi ni wakati mwili bado hujachoka na hivyo mazoezi huwa na ufanisi zaidi, ikiwemo kukimbia, kufanya mazoezi ya mwili au yoga kidogo.

Mara nyingi ningeweza kusema nina kunywa nywele zangu mara mbili au tatu kwa wiki ingawa inategemea ina ya nywele au shughuli za kila siku Kila wakati ninapojihisi nywele zangu kwanza kuwa ni chafu na mafuta huwa najisafisha ili ziwe safi na zenye afya Kwa kifupi ningeweza kusema kuwa kujitunza nywele kwa utaratibu Sio tu kwa kunawa bali pia kwa kulea au kulinda afya yake ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku na inachangia hisia ya kuwa safi na kujiamini.

Napokeaje maoni kutoka kwa wengine kwa busara na uvumilivu, hata kama maoni hayo si mazuri na yanapingana na mtazamo wangu. Kwanza, hujaribu kusikiliza kwa makini ili kuelewa kabisa kile kinachosemwa bila kukatiza au kutoa majibu ya haraka. Kusikiliza kwanza kunanisaidia kuchambua maoni hayo kwa usahihi na kujua ni nini cha kuchukua au kuboresha.